Nguvu za kazini ni mingi sana, unaeza simamia watu una waliandikwa kazi. Ama we umeajiriwa kazi, unaeza saidiana kule kubeba. Ama unafanya kwa mjengo, unasaidia kubeba simiti. Nguvu kutumia nguvu, ama ile nguvu ya kazini kuelekeza watu. Hizo ni nguvu zinazo tumia sana sana kwenye kazi. Na nguvu mingi ni kwenye sahiti kutumia watu, kusaidia watu, kusaidiana kwenye kazini. Kazi ambayo ni ngumu sana watu kui makini kwa uharaka. Lakini ukiwa na nguvu unai makini kwa uhurahisi. Saa nguvu, nguvu kazini ina kazi mingi sana kwa ambao wanaoitumia na ambaye jinsi inavyofaa na jinsi inavyokutumika. Nguvu, nguvu zana kwa kazi, kuwa foreman, kufanya nini, kuwa kazini, kusimamizi, kuwa msimamishi wa kampuni.